Kitendo cha wema ambacho nimawahi kufanya ni kusaidia watu wenye mahitaji. Niliwasaidia kwa kuwapa, chakula, mavazi na msaada mdogo nilipoweza. Kufanya hivi kulinifanya nijisikie vizuri na mwenye furaha. Nina amini kusaidia watu wenye mahitaji ni njia nzuri ya kuonyesha upendo na kujenga jamii yenye mshikamano.

Mandhari nzuri niliwai kuona ni ya asili, hasaa mlima yenye kijani kibichi, miti mirefu na anga safi. Mandhari hii ilikuwa ya kuvutia sana na ilileta hali ya amani na furaha moyoni. Kuangalia uzuri huo kulinifanya nijisikie karibu na mazingira na kudhamini sana uumbaji wa Mungu.

Ndiyo, napenda kula popcorn. Nazipenda kwa sababu ni kitafuno kitamu na chepesi ambacho kinaweza kuliwa wakati wowote. Mara nyingi huzila ninapotazama filamu ama au ninapopumzika na marafiki. Popcorn hunifanya nijisikie wafuraha na hunipa wakati mzuri wakupumzika.

Wiki yangu ya kazi ninaipanga kwa kuzingatia malengo na vipaumbele vya kila siku. Kila Jumatatu, ninaorodhesha kazi muhimu na kupanga ratiba ya kila siku. Nikizingatia kazi zinazohitaji kipaumbele za juu. Kila siku, ninaangalia maendeleo yangu na kurekebisha pale inapohitajika, na kuhakikisha kwamba kazi zote zinakamilika kwa wakati. Pia ninaweka muda wa mapumziko na dhamni, mwishoni, mwa wiki ili kujifunza na kuboresha mpangilio wa wiki inayofuata. Hii inanisaidia kubaki nikiwa na tija na kuhakikisha kazi zinaenda sambamba na malengo yangu.

Mafunzo ya kazi yaliyonisaidia zaidi ni yale ya mawasiliano na usimamizi wa muda. Nimejifunza jinsi ya kuwasiliana kwa ufanisi na wenzangu na wateja pamoja na kupanga muda wangu ili kukamilisha kazi kwa wakati. Mafunzo haya yamenisaidia kwa ongeza tija kufanya kazi kwa utaratibu na kushughulikia changamoto kwa ujasiri na ufanisi.

Ninapenda upepo wa asili kuliko ac. Upepo hunipa hisia ya kuwa huru na karibu na mazingira na huwa na harufu nzuri ya hewa safi. Ingawa ac ni baridi na inafaa kuwa kwa nyumba au ofisi upepo unanifanya nijisikie vizuri zaidi na hunifanya niwe na nishati na furaha hasa wakati wa majira ya joto.